Na'am, asante sana kwa hiyo swali sababu ni muhimu sana mtu kujua yeye hua anafanya nini wakati anahitaji labda usaidizi huko kazini, sababu hiyo ndiyo jambo la maana sana. Unapokuwa pale kwenye mazingira ya kazi, ni muhimu ni muhimu kuelewa kwamba wewe binafsi utakuwa na wakati mzuri ama utaweza kufurahia na utaweza tu kukuwa na wale watu ambao unaongelesha. Na mimi kivyangu naweza sema kwamba mimi huwa naweza kuongea na wale ndugu zangu ambao tuko nao pamoja, ama wale ambao tunafanya nao kazi pamoja sababu hao ndiyo watu ambao tunasaidiana kwa vitu, kwa jambo moja au lingine Sasa nikiwa na shida, mimi huwa naharakisha kwamba, huwa nahakikisha kwamba niko sawa na huwa nahakikisha kwamba tu nimeweza ku huwa nahakikisha kwamba nimeweza tu, nimeweza tu kuongea na wale watu ambao niko nao karibu sababu hao ndiyo watu ambao wanaweza nisaidia wakati niko na shida. Sasa nikiwa na shida huwa sikai tu hapo ati nangoja mtu ajue niko na shida halafu ningoje mtu ajue eti niko na shida bila mimi kumwambia sababu hiyo siyo jambo nzuri. Sasa kama niko na shida, huwa naweza tu kuongea, na kuhakikisha kwamba na kuhakikisha kwamba kila kitu ambayo ninafanya, iwe ni jambo nzuri na kama nataka usaidizi ya kuongea, ya kuongea na mtu niweze kupata kupata na pia niweze tu kupata watu ambao tunapitia matatizo labda kama ni matatizo ambayo yanafanana nione kama labda wanaweza niongelesha, tuongeleshane kuhusu hizo matatizo na tuweze tu kusaidiana kwa njia moja au nyingine sababu ile kusaidiana ndiyo inatupa motisha na kuendelea kuishi vizuri na familia yetu na wale ambao wako kando yetu na pia naweza ongeza kwamba pale ambapo unaongea na wale ambao wako karibu na wewe ndipo pia wewe mwenyewe pia unaweza pata usaidizi. Na wakati ambapo unakosa kuongea ina maana kwamba wewe mwenyewe pia utaweza kupata wakati mgumu kupata usaidizi na hiyo hua ni tatizo kubwa sana ambayo sisi ndio hua tunajiletea na hiyo siyo jambo nzuri. Sababu unapokosa kuangalia ama kukuwa makini kwa zile shida ambazo unazipata. Na hutaweza kupata mtu ambaye ataweza kukuongelesha ama ataweza kukusaidia kukua kukua na wakati mwema ama wakati tu ambayo inakusaidia ama wakati ambayo inakuhitaji ama unahitaji kuwa na wakati mwema, wakati mzuri ama kukusaidia tu kufikiria kimawazo sababu pale katika mazingira ya kazi, kuna vitu mingi sana ambazo tunazipitia kwa kila siku na kuna vitu mingi sana ambazo labda zinatukumba katika maisha yetu ya kila siku na haya yote yanapoungana Yanapoungana kwa sana na zinakuwa mingi mara moja, unapata watu wengi sana wanashindwa jambo la kufanya na hiyo huwa ni kitu kitu ngumu sana. Hiyo huwa ni kitu ngumu sana na naweza sema tu kwamba sio Sio kila mtu anawezafanya hivyo, na sio kila mtu anaweza elewa ama anaweza sikia vizuri na haya yote Naweza ongeza tu kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kuelewa kwamba kuongea inasaidia sana kuongea inakupa uwezo ya kukaa na kuelewana vizuri, na kushukuru tu wakati wowote ama kushukuru zile matatizo ambayo umeweza kuyatatua ama zile vitu ambazo umeweza kuyafanya na hiyo ndio jambo la maana. Sasa ingine naweza sema ni kwamba watu waweze kusaidiana na waweze kuongeleshana wakati wa shida na wakati wa furaha. Na hiyo ni jambo moja nzuri sana na hiyo ndio jambo ambayo mimi pia inanifurahisha sana. Asante sana kwa hayo na nimeshukuru.

Asante sana kwa hiyo swali, na ezasema kwamba ni malengo, ni na malengo mingi sana na kazi yangu na mimi kivyangu ningependa tu kuweza kukua na bahati, ni eze kupanda, kupanda mbele kwa kicheo ni weze kukuwa na wakati mzuri kwa cheo yangu, ni weze tu kukua na ile uwezo ya kufurahia na uwezo ya kusonga mbele kimaisha pia katika kazi yangu na hiyo ni jambo moja mzuri sana ambayo ningependa kupitia na ni jambo moja ambayo inaeza nisaidia kukuwa na wakati mwema sana na hiyo ningependa tu kukuwa na ile bahati sababu siyo kila mtu ambaye anafanya kazi ya nakua na kua na bahati kukua na malengo na malengo ambayo anayapata na anayapokea Sasa kivyangu pia naeza ongeza kwamba kila mtu ni muhimu sana kukuwa na malengo yao ya dunia na malengo yao za kimaisha na pale ambapo unakuwa na haya malengo inamaana kwamba hata wewe binafsi utaeza kukuwa na na siku mzuri na utaeza kufurahia maisha na utaeza tu kuona kwamba maisha yako inendelea vizuri na labda mimi kivyangu naeza sema tu kwamba malengo yangu ya kila siku huwa ni malengo yangu ya kikazi huwa ni ile uwezo ya kukuwa na wakati mzuri na kukuwa na furaha tu kimaisha na kueza tu kupanda kicheo sababu hiyo ndo jambo ambayo mimi huwa inanifurahisha. Naeza ongeza tu pia kwamba kuwa na malengo inamanisha kwamba haya malengo ni mafikira tu zetu ambazo zinatusaidia kueza kuelewa na zinatupa uwezo ya kuhakikisha kwamba tunaona kwamba tunasonga kimaisha, tunaenda vizuri na tunafurahia sana. Na pia naeza ongeza kwamba sio kila mtu huwa ana malengo lakini unapo kuwa na malengo utapata kwamba umeweza kuyatimiza vitu mingi na umeweza kuyafanya na kutatua labda shida katha wakatha na hiyo ukiezafanya hiyo ina maana kwamba utakuwa na wakati mzuri na utaweza tu ku kuona ama utaweza kushukuru yale yote ambayo umekuwa ukijaribu kuyatafuta tangu utotoni. Mimi ni ngependelea tu kwamba nieze kusonga songa mbele kwa kicheo ya kazi sababu hiyo ndiyo jambo ambayo itanipa furaha na itaeza kunisaidia kukua kuendelea kukua mtu wa maana katika maisha yangu na mtu wa maana kwa jamii yangu na jamaa ambao wananitegemea na naweza ongezea kwamba ni muhimu sana kukua na hii malengo ni muhimu sana sababu hiyo inanipa furaha, inanipa uwezo na inaniwezesha kukua mtu ambaye anafikiria ama mtu ambaye anaona mbele sababu unapoweza kukuwa na malengo ina maana kwamba ukona vitu ambavyo we binafsi ungependa kuyakamilisha na hiyo inanipa uwezo nzuri Pili tena naezaongeza kwamba Naezaongeza kwamba malengo zangu za kimaisha ni mazuri na kama naeza zikamilisha ina maana kwamba ina maana kwamba nitakuwa na mahali pazuri Kimoyo wangu na kimawazo sababu ni haya malengo ambayo yanaendelea kunifanya nifikirie ama nieze kuoana kwamba nimeweza kupata jambo moja au nyingine na kukuwa na bahati tu na maisha na pili inaeza ongeza kwamba kukuwa na malengo ni jambo muhimu sana na hiyo huwa inatupa uwezo ya kuoana pahali ambapo tumefika na maisha yetu na mahali ambapo labda tunawezafika na labda mahali ambapo tunawezaendelea kuenda na malengo haya inatupa uwezo ya kukua watu ambao wanaona mbele, wanafikiria sana na wanasikia vizuri katika maisha yao sababu unapo ya thibitisha malengo yako ina maana kwamba hata wewe utafurahia maisha yako ya usoni hayo tu ndio ninayo kwa sasa.

Naam, asante sana kwa hiyo swali namna, naeza sema kwamba naamna abavyo mimi hua naeza kujilinda kutoka na vitisho vya mitandao, sidhani Sidhani kama kuna namna ambavyo mtu anaweza jilinda kutokana vitisho vya mitandao sababu, moja, utapata kwamba vitisho vya mitandao ziko kwa kila siku na hakuna siku hakuna jambo moja au nyingine ambayo unezafanya kuzihepa, kwa Kwa mfano, kwa kila siku utapata kwamba, labda kuna watu ambao kazi yao tu ni kukutishia maisha na kazi yao tu ni kukuambia kwamba, kukuambia kwamba hutosheki ama kukufanya ni kwamba uone ni kwamba wewe mwenyewe hufiki, hufiki ama wewe mwenyewe huelewi ame ama hauko sawa. Na hiyo, hiyo ni jambo moja ambayo sio nzuri sana na ndio maana, mimi, mimi najiambia huwanajiambia kwamba ni muhimu kuelewa ni muhimu kuelewa kwamba kila mtu akona fikira zake na kila mtu akona maoni zake Sasa unapofanya mambozako inamaana kwamba Unapofanya maono zako, ni ni kwamba hautaeza kuelewa jinsi ambavyo maisha yako inaendelea na na mara mingi sana utapata kwamba hao watu wanajaribu kutishia maisha ni watu ambao hawafurahi na maisha yao kivyao na hiyo sio jambo nzuri sana sababu unapokaa tu na unaona kwamba unafaa utishie watu wengine kimaisha hiyo inamaana kwamba we mwenye hufurahi maisha yako Sasa mimi kivyangu huwanaona kwamba ni muhimu saa zingine kueza, ku kuyasahau tu zile vitu zote ambazo labda watu wanakwambia ama watu wanajaribu kukuonyesha na hiyo sababu ni mitandao za kijamii Ukizieka kwa roho sana utapata ni kwamba wewe tu ndio unateseka na hiyo sio jambo nzuri Sasa hata unapofanya mambo zako Utahitajika kuelewa kwamba ni muhimu pia kushukuru pale ambapo umetoka na ni muhimu pia kuelewa kwamba, hawa, hao hawa ambao wanaongea, sio laazima Sio lazima wakue na wewe kwa jambo moja au nyingine na kama ni watu ambao wanafikiria sana ama wanaendelea kukutishia maisha kila saa Labda mimi kivyangu na jinsi ambavyo mimi huwa nafanya ni kwamba Huwa nawaambia tu Hata hua sijali kwamba huwasijali hizo vitu ambazo hua wanasema sababu mimi kivyangu huwa naona kwamba hao ni watu ambao hawafurahi maisha yao na hiyo siyo tatizo langu wasipofurahia Sasa hata wakinitishia maisha Mimi huwa sijali na huwa inisumbui sana kwa kimawazo ama kifikra pia Sasa kwa sasa ni hayo tu ambayo naeza sema na pia saa zingine kama mtu amekutishia sana kimaisha Kitu tu unezafanya labda ukiona anendelea kukutishia na hizo vitisho zake unona anasema Anasema ni kama anazimaanisha Kitu tu ya maana unezafanya ni labda kumpeleka kwa, kwenda kwa polisi na kuelezea polisi hayo yote sababu hiyo ndiyo jambo ambayo labda ineza kukuwezesha kukuwa na wakati mzuri na hiyo itaeza kukupea nafasi ya kufikiria na kuona tu jinsi ambayo uneza msaidia sababu mimi mwenyewe naeza siezipenda mtu pia akiwa ananitishia kila saa na kunifanyisha kazi ambazo naona ni mbaya sababu hii dunia tulizaliwa wote kwa njia moja au nyingine na pia ni muhimu kuelewa kwamba kila mtu akona uwezo Kila mtu akona uwezo na akona anafaa aheshimiwe na anafaa aishi kwa hii maisha vizuri na asieze kuelewa Asieze kutishiwa kwa njia moja au nyingine Sasa ndio maana nasema mtu akiendelea kuongea vibaya ama kukutishia maisha kila saa Itabidi sasa tu umpeleke kwa polisi ili aeze ku kukumbana na sheria mkononi mwake na hiyo ndio jambo ambayo inafaa Asante sana.